Anahakikisha nanunua hizi vikombe za ni glasi ama ni hizi za China hizi. Alafu pia najaribu nisitumie plastiki kwa chakula, nataka tutumie vyuma vya za chuma ama naezatumia vikombe ama bakuli za sijui wanaita aje kiswahili lakini ni hii glasi, hizi ceramics hizo.

Ukinieliza kati ya suruali ama sketi, mimi sijui sababu najua, nafikiri iyo ni mavazi ya wanawake, na kwangu, sina shida nayo, bora tu mtu akuwe presentable, ama tunasema akuwe amejiweka vizuri, yaani asikuwe amevaa vibaya, ile anaharibu, anaharibu, anaharibu heshima yake sasa. So mi yote mbili ni sawa kwa hao.

Ndiyo nimewai shiriki kwa mashindano, lakini zinakuanga hizi za marafiki zangu, ile tunacheza mchezo kama FIFA. Unajua mii napenda kucheza na hizi mchezo za PlayStationi, na pia napendanga kukaa na marafiki. Lakini saa zingine huwa tunakimbizana sana na tena hasira zinapanda. Lakini mwishowe nafikiri kila mtu huwa anakuta, anakuja kuona, anajienjoy vizuri na wote wanashirikiana vizuri na wanapenda hiyo muda tumekaa nayo pamoja.

Mimi hupenda kufanya kazi pekee yangu sababu najua naweza kuangalia na kufuatilia kwa kila kitu kitu nachofanya hapo. Lakini ukiwa na watu wengi saa zingine inabidi uamini watu wengine na labda hawana dhamana kwa ile kazi kama wewe vile umeeka ile dhamana na mwelekeo kwa hiyo kazi yako.

Nafikiri kwa kazi, kila mtu hupatana na wale wafanyakazi wenzio, wanaokuwa, hawana mielekeo myema kwa kazi na hawataki kufanya kazi, wanataka kukuwa na siasa kwa kazi. Sasa unajua, watu kama hao wano siasa kwa kazi inakuwa ngumu kwako kufanya kazi.

Kwa mtaa yangu naeza sema napenda wale watu niko nao hapa kwa sababu unajua mtaa si barabara, mtaa si taa, mtaa si stima, mtaa ni watu walio kuwa wanao ishi kwa hiyo mtaa. Sasa naeza sema kwa hiyo mtaa yetu kuna watu wazuri na napenda bali naishi kwa sababu ya hawa watu.

Naeza sema mimi nina miliki paka. Sasa naona paka ako na manufaa kuliko mbwa sababu huwa hajisaidii kila mahali. Na pia paka ni msafi. Sasa hiyo ndo kitu ingine inanipendeza na paka. Na paka pia kwa upande wa panya, nyoka. Unajua uko na mtu hapo hata kusaidia.

Ningependa kusema tufaa ndo tunda mimii nalolipenda sababu ikona manufaa mingi kwa afya. Na hata kwa kingereza tunakuanga na msema inasemanga tufaa moja kwa kila siku inaweka daktari mbali na wewe. Sasa ndo mimii napenda tufaa sababu naona tufaa ikona manufaa mingi kwa afya. Hata sana sana kwa mapafu nafikiri iko mzuri sana.

Huanapenda harufu ya mikato ya Notica Voyager ni mikato inatoka Amerikani huko na naipenda sababu inanikumbushanga bahari na arufu ya bahari. Sasa saa zingine najionanga ni kama niko kwa bahari. Sasa naitumianga hiyo manukato sababu huwaa nifanya na nyuka vizuri pia na huwanaipenda.

Naweza sema ndiyo na hapana sababu saa zingine unakutanga ile kitu umenunua mtandaoni si ile unayopata kwa mlango wako. Kwa sababu ni mara mingi nimenunua tuseme mavazi, unakuta mavazi ni ndogo, unakuta labda ni kitu labda kifaa cha stima ulikuwa umenunua na ikifika haifanyi. Sasa saa zingine mimi huwa nachukia kutumia hizi vitu kutumia mtandao saa zingine napendanga nitembee kwa maduka.

Naweza sema siwezi ishi bila simu yangu sababu ni bila simu yangu siwezi ongea na watu wangu na pia siwezi jua habari zinazo endelea kwa dunia, siwezi elewa nini inaendelea duniani na pia kwa upande mwngine siwezi pata burudani na kwa hii maisha tunayo ishi nafikiri kukaa bila simu ni kukaa bila kifaa cha ni kukaa kwa giza.

Kama ni ushauri ningependa kupatia watu, ningesema tu Mungu yupo na kama kuna kitu yoyote unafanya na unajiamini inaweza tokea. Endelea kuomba na uendelee kufanya kazi na mwishowe natumai utafaulu. Huwezi kosa kufaulu, ni wewe tu ungangane na ujaribu hivyo vyote unavyoweza na nafMkiri mungu lazima atafungua njia.

Mimi hupenda msimu wa mvua sababu mahali tunapoishi kunakuanga na vumbi mingi na mvua ikinyesha huwa inaondoa hiyo vumbi na saa zingine tunakuanga na matope. Huku kwetu hatunanga matope. Matope ile ya kungata viatu sasa najua mvua ikinyesha inatoa hiyo vumbi na kumekauka. Sasa uzuri wa kwetu pia kunabadlika kunakuwa manjano kwa sababu miti na mimea zinanufaika na hiyo mvua.

Napenda kukula samaki. Kwanza kama ni mbuta ama samaki yeyote tu. Mimi mbora tu itengezwe vizuri na ipikwe na ikaangwe na mafuta vizuri na iwekewe chumvi na iwekewe nyanya, kitunguu. Ikaangwe tu vizuri na itayarishwe na ugali. Mimi nakula vizuri sana.

Naweza sema huwa napenda kupiga mazoezi, na saa zingine kupiga mazoezi huwa inahakikisha mwili isilemaa sana, isikae chini sana. At least hiyo damu izunguke kidogo na roho yako ipige kidogo. Najua ndio, afadhali ndio usipatwe na magojwa zingine za kukua, za uvivu. Najua kuna ugojwa zingine ndio tunapata lakini sababu ya ile maisha tunayoishi. Na uvivu sana sana ndio huwa inatuleteanga magonjwa kama, sasa unajua lazima ukue na disipline kidogo ndo uweze kufanya mazoezi nayo inajenga mwili vizuri.

Naweza sema kwa biashara yangu ama kwa kazi yangu ile njia, ile study iko muhimu sana ni kujua zile lugha za kikompyuta. Hizo lugha za kikompyuta zitahakikisha unaweza fanya kazi vizuri na ukielewa hiyo lugha nje na ndani, hakuna shida itatokea na usiyo na suluhisho ya kuitengeneza.

Naeza sema wanasarakasi kama Dave Chappell huwa wananichekesha mtu kama Kevin Heart. Na pia kuna filamu zenye anachekesha za kitambo kama za Jim Carrey. Na nafikiri hizo filamu mpaka leo huwa zinanichekesha kama Grinch niliona Juzi, The Mask. Na kuna mingi zake nimeziona Ace Ventura So Jim Carrey huwa ananichekesha sana.

Nafikiri ikifika jumapili mi hukaa chini na naangalia lengo zangu za kazi. Nimeona zile lengo zina kuja kukamilika na vile kama nachelewa kuzikamilisha. Na kwa jumla nikikaa jumapili peke yangu na kitabu changu na wino ndo nakaa chini naangalia vile naeza suluisha jambo lolote liko kwa kazi ama inakatiza kazi yangu. Sasa hapo ndo mi hukaa chini na kujipanga na naangalia vile kazi inaeza pangwa hili ikuwe raisi za hili. Sasa miu kajumapili na ukujipanga.

Mimi huwa napata habari yangu kutoka YouTube labda saa zingine napatanga habari yangu kutoka kusearch kwa Google. Naangalianga pia saa zingine kama naeza pata articles flani kutoka kwa wale wanablogia wale wenye huwa nawafuata. Sasa hata saa zingine naeza pata habari yangu kutoka TikTok. Sababu saa zingine TikTok unajua kama vitu zinafanyika. Huwa wanakuanga wanarikodi kwa hizo video halafu wanazituma So kabla hata watu wetu wanahabari wetu tunawajua wale kwa ofisi. Hao washaanza kupeperusha habari na matokeo zinayofanyika So mi hupenda sana sana kutafuta YouTube busy social network hizi ndo huwa zinatusaidia sana kujua habari na kujua nini inaendelea. Hata X ama Twitter pia inakuanga muhimu sana.

Makosa ikifanyika kazini nafikiri kitu ya kwanza ni kujua makosa ilifanyika aje na kama ilikuwa makosa yangu ni sawa basi nani ndio alisababisha haya makosa kufanyika. Alafu tunakaa chini na ni kama ni mimi na sasa lazima tutafute njia kusuluhisha hiyo jambo. Na kitu ya kwanza nafikiri ni kuzungumza kasababu bila kuzungumza kila mtu uwa anaona kivyake mambo yake na saa singine hiyo si ukweli wa nini iliofanyika. Sasa mnakaa chini ndo mzungumze na mkisha zungumza ndo mnapata sasa mpango na mpanglio ya vile mtatatua hiyo shida. Lakini sana sana, ikiwa ni makosa ni yako, ni jukumu yako kukubali ya kwamba makosa ni kwako. Na hiyo ndo nafikiri hapo sasa ndo mwanzo wa kusuluisha hiyo jambo inatokea.

Mimi upenda ubao na kusema kweli si mchezo mbaya, lakini ukiniambia kati ya ubao na sataranji, nitachukua sataranji. Lakini ukiendanga kwa mtaa na ukutane na vijana. Nafikiri ubao inakuanga na utamu wake, na huwa inakupatia marafiki wengi kwa mtaa. Lakini sataranji inakuanga na utamu kwa sababu kwa kila vidude unatumia kucheza, kuna masharti kwa hizo vidude zote unatumia. Sasa naonanga kwa hizo mashati inakuanga na utamu wake sababu inakupatia challengi kubwa kuliko ubao.

Ndiyo uwa nakimbia, saa zingine nafanya zoezi, sasa siezi sema naichukia, lakini pia najuanga inakuanga gumu kivyake. Na si rahisi mtu unakuta anakimbia na anakimbia kilomita mingi. Huyo ni mtu amefanya mazoezi na amepiga, anajua ile kitu anataka na kukimbia. Sasa kukimbia kwangu ni mzuri kwa mwili, ile kuhakikisha mwili yako iko sawa.

Naeza sema keki ya aina ya Black Forest inakuanga tamu sana kwangu na huwa naipenda. Na pia inakuanga huwa naipatia ladha ingine tamu sana sifkiri kuna keki iko tamu kuliko hiyo. Inakuanga na sukari mingi si uongo lakini mi huwa naipenda hivo sababu hio ndio utamu wake nafikiri.

Nafikiri ile mchezo naeza sema ningependa kujua sana ni vile kukimbiza farasi naonanga ikikuwa tamu sababu naonanga hizo farasi zikianza kushindana na ile upepo inapiga kwa uso wako na vile farasi yanakimbia inakuanga na utamu wake. Na pia nafikiri inatupeleka kwa itikadi hizo za kitambo, hizo wakati wa wale wafalme wa kitambo. Na pia nafikiri inakuanga na iko na raha yake.

Kupiga kura sijui ka nitapiga kusema ukweli sababu nikiangalia wanao kimbizana kwa mambo ya kura wanao jitokeza tuwapigie kura. Sijui ka niko na imani nao sababu wote wengi wao naona ni wezi. Sasa sijui itakuwa aje sababu mimi kama ningependa nipige kura, afadhali nipigie mtu najua atatusaidia na atatupatia mwelekeo nema kama nchi. Lakini kiangalia hao wanasiyasa, wao ni wabinafsi na wako na kejeli na hawana roho ama utu ya watu.

Rafiki yangu wa karibu sana tulikuwa vijana pamoja, alikuwa jirani wetu, na alikuwa akiishi karibu na kwetu hapo, sasa tulikuwa tukicheza pamoja, mchezo kama basketboli, tulikuwa tu na hiyo utukutu wa vijana, tunakuanga na na zile mchezo za vijana, sasa hivyo hivyo na tukakuja tukapatana tena tukiwa watu wazima na tukakuwa marafiki hivyo. Na tukaendelea na hiyo urafiki. Na nafikiri kwa wale marafiki ninao kumbuka ku kimaisha yeye ndo amenisaidia zaidi na tumesaidiana zaidi.

Kwa nyumba yangu ile chumba nacho, kipenda ni ile cha kukula sababu hapo labda munaeza kaa chini, mzungumze na tena munaeza kuwa na wageni hiyo siku na hawa wageni pia munaeza amua kuona filamu ama mcheze hizi game kama za playstation hivi so kuna vitu mingi unaeza fanya za kinyumba kama watu pamoja na mshirikiano unajua hizi nyumba za kulala hizi zinakuanga za ubinafsi na saa zingine hamzungumzi na unafanya kazi yako. Sasa saa zingine hapo ni mahali ya kupumzika lakini mahali chumba cha kukaribisha wageni na kukula naonanga inakuanga muhimu zaidi kwa nyumba sababu. Hapo ndo mnapata ile dakika mbili tatu muongee na binadamu wenzenyu.

Talanta yangu naeza sema ni kupata njia ya kufanya vitu upya. Sababu naonanga sana sana hiyo ubunifu wangu huwa inainsaidia sana kujua kitu ya ukufanya ama kitu watu wajaona na mi ndio nimeona peke yangu. Sasa nafikiri hiyo ndio inakuanga kipawa yangu hile kubwa niko nacho.

Kusema kweli sifikiri nimeaifanya yoga ile sisi ni mzima ya yoga, lakini naeza sema kuna upande ya hizi mazoezi za yoga zingine nimefanya. Lakini sipendangi kufanya hizi zoezi zote za yoga sababu niko na lengo zangu za kizoezi zile nataka na sa zingine yoga sionangi ikiingiana na hizo lengo. Na pia muda wangu saa zingine hainiruhusu nizifanye hizo nini zote, zoezi zote Kizo stretching zao zote. Sasa inabidi mi nifanye ile kitu nataka. Ni atleast mshipa ziefunguke ndio sasa nianze zoezi yenyewe.

Hii ni swali ngumu kujibu, lakini nafikiri kama uifadhi chochote cha dhamana, pia inamaanisha hauna dhamana pia wewe. So nafikiri kama kuna kitu chochote cha dhamana mtu anaeza hifadhi, labda ni ile ujuaji, ubunifu, na hekima ako nacho. So hizo vitu ndo mi huwa natia manani na nafikiri hizo ndo vitu za kuhifathi kwa maisha. Sababu izi vitu zingine zote ni za kupita. Sasa hiyo ndo huwa najaribu kutia manani nazo.

Nafikiri ukipanda mlima ndo inakuanga mahali pazuri ya kutembea. Ijapokuwa nipa gumu sababu unapanda mlima na mguu pia zinachoka. Lakini ukitupa macho mahali unatoka na utupe macho zaidi, unaona taswira mzuri sana na macho yako pia yanashiba. Na huwa ndo napendanga kupanda mlima sababu ile taswira unapatanga huko juu na huko chini inakuanga tofauti na unaonanga ile kazi unafanya ama ili progresi umepata kufanya kupanda hiyo mlima. Sasa ndo mi saa zingine huwa napenda kupanda mlima.

Kusema ukweli sijawai kusafiri na ndege, lakini huwa ni ndoto yangu kubwa ya kusafiri na ndege. Na zaidi ya hayo, nafikiri kusafiri kwa inchi za ngambo, huwa ni ndoto kubwa sana kwangu. Sababu sitakangi tu nisafiri kwa ndege, nitoke mahali na niende nikae masaa hapo juu ya anga naonanga ikiwa sawa. Lakini sitakangi niingie kwa ndege dakika mbili nishashuka ninatakanga nikingia kwa ndege nikae hapo hata kama ni masaa zangu sita ama nne. Nione kweli nimekaa kwa anga.

Sijui kama unapenda maua vile, lakini inaletanga taswira njema na nafikiri zikiwa kwa nyumba haikuwangi mbaya. Lakini sina ile motisha ya kuzitafuta na kuziweka lakini huwa najua zikiwa kwa nyumba ama zikiwa kwa mahali mtu anakaa huwa zinarembesha na zinaleta taswira njema. So kama nazipenda nafikiri nazipenda kidogo lakini siezi kudanganya ati nazitafutanga.

Lengo yangu ni kuondoka kazi ya kuajiriwa na kujiajiri. Sababu kazi ya kuajiriwa inakuanga ngumu, inakuanga na masharti yake na lazima usikize walio kuajiri ili ndo unawiri. Na saa zingine mii naonanga hizo jukumu na hile matakwa yao inakuanga ngumu kuyafatilia sababu pia inakua ni kama ni mtego flani ya kwamba sasa unategemea hiyo pesa ya kila mwezi na sasa saa zingine huwezi jipanga na huwezi fikiria zaidi ya hiyo pesa ya kila mwezi.

Haa sana sana mi hucheza na simu yangu kama iko na moto, ama nisikize wimbo kwa simu zangu kama ikona moto. Ikikosa moto, saa zingine unatafuta tu kitabu, ile unaeza afadhali ikusitiri ukingojea stima irudi. Lakini saa zingine sasa stima ikipotea kabisa, unakuta una ongea na rafiki uliyo naye karibu, ama unaongea na majirani. Na siku ya afadhali inaendelea na unaendelea na maisha ukiongojea stima.

Masaa ninayotumia kulala inakuwanga masaa sita, ikieanda sana nane, lakini huwa inachezanga sita mpaka nane. Saa zingine inaweza kwa kidogo ama zaidi inategemea na hiyo siku na shuguli za hizo siku. Lakini sana sana huwa lengo langu ni kufikisha hiyo sita, ndiyo afadhali nasikia wanasayansi, wanasemanga ndiyo inakuwanga mzuri kwa binadamu atumie masa sita kwa kulala. Kwa hivyo hizo ndo zinakuwanga hiyo ndiyo inakuwanga lengo langu. Na saa zingine siku ikuwa njema nawezafikisha nane.

Mimi hupenda soda sana sana, napendanga Coca-Cola. Sababu naipatanga inaniburidisha. Na ikiwanga baridi, na inaikuwange na hiyo gesi yake. Huwa naipendanga vile huwa inapotea kwa mdomo. Inapotea kama gyesi kwa mdomu pia. Huwa napendanga hiyo. Halafu napendanga pia ule utamu wake. Inakuwanga na utamu wake tofauti. Na pia iko na sukari mingi sijakataa lakini, unajua saa hizi kama ni kinywaji tu kile unakunywanga siku moja moja, si kila siku sifikirii ni mbaya kwa afya yako.

Nafikiri mtu akifanyanga kazi mzuri ilio kila mtu huwa anaiona ni kazi mzuri inakuanga na manufaa yake. Na sijui kwa nini nikifanyanga kazi tu nipate ile kwangu kwa roho yangu nimeridhika. Hata kama walio karibu na mimi, ama wale wana, wameniandika kazi, waajiriwa, ama wale tunafanya kazi nao wasipoona, sina shida nayo sana kwa sababu ili tu moyo wangu uridhike na ile kazi, nafikiri inakuwanga manufaa kubwa zaidi kwa binadamu. Sababu binadamu akifanya kazi asiyofurahia nafikiri anakuwanga si binadamu kamili. Hakamiliki kama binadamu. Anakuwa ni kama sasa roboti, mashine na sasa anajaribu tu kujiokoa kwa hiyo maisha. Sasa unajua inakua ngumu. Sasa ndiyo mimi nasemanga nikiridhika na hiyo kazi, kuridhika na hiyo kazi ndiyo nakuwanga inakuanga manufaa kubwa zaidi kwa kazi.

Sana sana napendanga kujua kuogelea sababu hiyo ndo shida yangu kubwa na najua hiyo ni kitu inaeza kusaidia sababu ujui saa zingine unaeza kwa meli na matokeo yakuwe ngumu na ujipate inabidi sasa ujue kuogelea. Sasa hiyo ndo kitu mi huwa natakaga nijue na natakaga nijue sababu nakuaga na ilo hofu ya kuingia kwa maji na kichwa na mkono. Sasa ninaonaga hiyo inakuaga kazi ngumu na tena kuruka juu kwa hizo mbao wanatumiaga. Na hiyo ndo kitu kubwa ningependa nijue. Kujua kuogelea.

Naweza sema ile timu nafwatizia ni asenali na naipenda sana sababu ni timu iko karibu na roho yangu. Na nimekuwa nikiifuata kutoka kitambo, ni timu ilinipendeza vile wanacheza mpira, vile wanapanga mpira. Na vile walikuwa wakifunga mabao, walikuwa wanacheza mpira. Sijui nitaeleza aje. Lakini njia ilikuwa tofauti sana na zile timu zilikuwa nao. Wakati wa azenu venga. Na pia, sababu pia hiyo timu ilikuwa na mashambulizi wakali ka Thierry Henry Freddy Lumburg pia alikuwa hapo Pires pia ilikuwa hapo. Sasa ilikuwa timu mzuri sana ya kuona wakicheza Muzika.

Nimekuwa nikijifunza kutengeza video na bado naona kuna ujuzi lazima niendelee kujifundisha na niendelee kujibidiisha kuendelea kukuwa na ile taswira mzuri ya kufanya hiyo kazi. Kwa sasa vile naona bado naendelea nikiwa naendelea nikiongezeka kwa hiyo kazi. Lakini nataka nifike mahali sasa nitakuwa na ile sasa nimeshika hiyo kazi. Nimekuwa sasa kama mmoja wanaobobea kwa hiyo kazi. Na hapo ndio nataka nielekee. Kwa sasa kwa hali nimeona nimeshukuru sababu kipawa yangu. Si kama vile nilikuwa nimeanza. Sahizi naona niko kitengo ingine tofauti. Na naona nikipita hiyo kitengo niko nao. Sahizi nikuwe sasa wanaobobea kwa hiyo kazi.

Kama ni mji naeza sema labda Miami, sababu nikienda huko Miami nafikiri naeza penda kwenda hiyo South Beach. Halafu pia naonanga hizo manyumba, hizo mayati. Unajua hapo ni mali ya kituwaristi ya kipwani sasa. Unajua mi ni mtu wa pwani sasa. Lazima nipende pahali naona nikipendwa zaidi. Sababu napenda mahali kuna jua najua mahali hizi areas zingine huwa naonanga kuna baridi hapo London, hapo New York naonanga tu wanakuanga na hizo nini snow, inaitwanga snow sijui kwa kiswahili inaitwa aje, la kibarafu sasa sitakangi niende mahali kuna barafu mi sipendangi mahali kuna baridi, mahali kuna joto kidogo naonanga Miami ikiwa na joto mingi uko bwana.

Katika hizi jamii yetu za kiafrika, ningependa sana kuona watu waache rushwa. Sababu nafikiri rushwa, inatumaliza kabisa, inatukosesha heshima mbele ya dunia, na pia inaharibu kila kitu kwa jamii yetu, kutoka kwa biashara, kuenda kwa kwa elimu, ukienda pia kwa kila mahali, sekta ya kimaisha, naona rushwa inatuharibu. Na ile siku tutawacha rushwa nafikiri tutaaendelea sababu kwa rasilmali tukona nayo. Na naomba tu rushwa iishe.

Hesabu siku hizi nimekuja kuipenda sababu nimefanya vitu kama matrices na hizi vile nimekuwa nikijifunza mambo ya AI nimekuja kupenda hesabu sababu hesabu kuna ile ya nje na kuna ile ya undani ile ya algebra ile. Hasa ukikuja kukaa chini uanze kuelewa hiyo vizuri, unajua sasa hesabu ni lugha ingine. Na hiyo lugha ukielewa inakuwa tamu kwa kuandika, inakuwa tamu kwa kuongea, na pia inakupatia njia na taswira mpya ya kuangalia dunia. Sasa siezi sema sipendi hesabu, hesabu imekuja kuipenda sasa. Kitambo ndo sikuwa naipenda nikiwa shuleni lakini siku hizi nimeipenda kabisa.

Vila nilisema awali ndiyo napenda mvua sababu mvuwa ikinyesha huku kwetu hakuna vumbi. Unajua ile vumbi ya huku kwetu inakuanga nyepesi. Hasa ikinyesha tu hivi kidogo na ikae tu dakika mbili na jua imewaka unakuta hiyo vumbi imerudi. Hasa hii vumbi yetu nyepesi ni mvua ikinyesha, afadhali inaitorosha inaingia kwa mtu, afadhali tunapata mawe, unajua huku kwetu mawe ndo imejaa, hatuna ile ardhi imeshikana zaidi. Hasa tukipata hiyo mawe, afadhali hiyo siku wa hatuna vumbi, na wajua hiyo vumbi ukitokanga tu kwa nyumba hivi, tayari sasa viatu ndio hizo zimefunikwa na vumbi. Na tena nguo pia huwa inafunikwa na vumbi, unakuta hapo kwa miguu, huko chini kabisa, unakuta tu vumbi tu imejaa kwa hiyo mvuto yako. Sasa ndo mi hupenda mvua.

Kusema ukweli, nafikiri mi hu napenda kucheza hizo mchezo za video, na labda nione kipindi ama filamu. Alafu pia za kupenda kusikiza mziki, sababu nikipata mziki napatanga pia akili yangu inatulia kidogo. Lakini sana sana nafikiri kitu muhimu kwangu inakuanga kusikiza, kutulia tu. Ile afadhali sasa nisipambane na kazi. Nipate tu kitu inanituliza nanipumzike. Hivo tu.

Nafikiri kama naelewa ile wasilisho, ile kitu tunaenda kuzungumza kuhusu hiyo wasilisho, ndio inakuanga kitu muhimu. Kama sielewi, hapo nitakuwa na shida. Lakini kama ni wasilisho kitu naelewa, ama mawaidha, ama mawazo niko nayo kuhusu hiyo wasilisho inaeza jitokeza. Lakini sasa ikiwa hiyo wasilisho sina habari, sina fahamu, sina sijui mbele wala nyuma ya hiyo wasilisho, siezi penda kujihusu nayo sababu hapo najua lazima utaulizwa maswali magumu kweli na hutakuwa na majibu.

Ndiyo kwa maisha yangu nimejifunza kupiga gitaa. Nilikuwa kijiana hiyo wakati na kuna mahali nilikuwa nikienda na walikuwa wakinifunza. Lakini sikuweza kukuja kubobea kwa kucheza gitaa sababu. Nafiri sikuwa na hiyo talanta. Nilikuwa najaribu lakini nilikuwa nacheza vitu zangu. Na wao walikuwa wanacheza yao. Sasa najua kuna ile rhythm inaitwanga hivo. Kiingereza sijuu kwa kiswahili inaitwa aje. Lakini, mimi nilikuwa nacheza gitaa kivyangu na hao wanacheza kivyao. Sasa, ikasemekana mwalimu alikuwa akinisimamisha kila wakati, weee, sasa nikakuja, nikaona sina hiyo talanta na siwezi kufuatizia hiyo mduundo, heee, ni mduundo, iyo ni rhythm, mduundo wa iyo, iyo kucheza. Sasa, unajua, saa zingine lazima ukue na iyo sikiwa ya mziki na iyo wakati sikuwa n ayo. Japo kuwa saa hizi najaribu kutengeneza mziki huku na pale. Letu ya kujifurahisha, si ile ya kuingia soko.

Nafikiri kitu muhimu saa zile unataka mabadiliko kazini, unatakana uyapeleke polepole kwa sababu unatakana uelewe kwa nini wale waliokuwa ama wale wako na kwa nini labda wangependa kuendelea kufanya kitu kivingine ama vile imekuwa, vile imekuwa kutoka kitambo. Kwani wanata kuendelea hivyo, sababu unaweza enda na kiherehere yako hapo na uanze kushambulia mabadliko na watu wengine waone ni kama unawatafuta na unajaribu kuwaondoa. Sasa inakuwa ni kama ni vita na wenzako na unatakikana sasa mfanye kazi pamoja. Sasa inabidi ujaribu, ulete wafanyikazi wako, wenzako, na waajiriwa wote waelewe kwa nini kuna umuhimu wa kuwa na mabadiliko kazini. Sababu labda inaweza rahisisha kazi, na saa zingine unakutanga kwa wale wafanyakazi hawataki kazi irahisike, labda ndio wakue na kazi. Sababu labda kazi ikirahisika wanakosa kazi. Sasa unajua inakuwa ngumu saa zingine hiyo ndio ubaya wa biashara na lakini sasa kama ni wewe ni mtu unataka afadhali usipoteze wakati kazini na ufanye vitu zako zingine inabidi tena mkae chini na mtafute njia vile mnaweza zungumza na muweze fanya kazi pamoja.

Naeza sema nikiangalia huku nje najua tuko, waeza sema ni ukuta ndio nawaona. Lakini uzuri kuna mti iko karibu na kwetu huku na pia tuko na msimu tafauti huwa zinapitia hapa. Lakini sana sana huku kwa hizi, hapa tuseme huku Afrika hatunanga msimu mingi kama hizo za uingereza ama huko. Tunakuanga tu na wakati wa mvua na wakati wa jua, na pia wakati wa baridi, lakini hatunanga wakati wa tuseme barafu, hatunanga hiyo, lakini autumn pia nafikiri inakuanga huku Kenya, autumn hukua saa zingine, but haikuwangi, kwa sababu kuna wakati tunaonanga miti zinatoa matawi kabisa, zinaanguka, alafu zinabakia, hazina matawi, alafu ziandini, lakini hatuna ile msimu kama winter ya huko kwenyu. Hatuna hiyo wakati wa winter na spring si unaona hizo ni vitu tafauti kabisa. Sisi tunakuanga tu na wakati wa msimu wa jua, mvua na hiyo wakati wa baridi. Nafikiri hizo ndo msimu tatu zinakuanga hapa. Na tunakuanga na mti huku kwetu. Sasa saa zingine inakuanga na matawi mingi inaanguka. Wakati mwingine inakuanga na matawi chache. Sasa naonanga hiyo mti hapo saa zingine lakini zaidi ya hapo sifikiri kuna kitu ingine.

Ndiyo huwa napendanga kupanda mlima saa zile, nikiangalia zile taswira unapatanga kwa mlima zinakuanga mzuri sana, huwa zinakuanga zinaridisha macho, na pia moyo saa zingine. Sasa huwa napendanga kupanda mlima sababu hiyo, sababu hiyo taswira. Na lakini kusema kweli, uwe inachokesha, sitakudanganya, huwa inachokesha, lakini ukishafika mali ulikuwa unataka alafu upate ile hewa safi ya mlima unakuanga umetulia kabisa na unaona hiyo siku yako imeenda vizuri. Sababu umejitahidi, ulikuwa na lengo na ukafika hapo juu kabisa.

Na kikishangaa nisiwe na shughuli mchana, saa zingine na kwa sababu najua nafanyanga kazi yangu ya kompyuta huku sasa na hakikisha nisioke ovyo ovyo mchana. Lakini ikibidi kama nimetoka, saa zingine na vaanga miwani, zile za kuzuia jua mingi, ile mwangaza mingi, saa zingine naweza hata hikikisha nimepatu, nimejiekea tu mafuta ile tu ya kujikinga na jua. Lakini zaidi ya hapo sita danganya huwa sivai kofia kwa sababu kofia sionangi ikinisaidia sa zingine sasa mimi hutembea tu hivo. Lakini nikiwa nyumbani huwa naonanga hkikishe tu shughuli zangu nafanya mapema na ikifika mchana. Nisikuwe na shughuli. Labda kaa ni kuenda huku Dukani. Nisikwe na shuguli ya kutembea kuenda mahali kwingi. Hivo tu.

Mimi ninaeza sema ule mchezaji nampenda sana ni Kobe Bryant. Kwa sababu Kobe Bryant alikuwa na hiyo kitu inaitwa Mamba Mentality. Ni mtu alikuwa anangangana sana ajitahidi. Hata kama mechi inaenda aje. Atahakikisha. Amejitolea yote. Na hakuna kitu atawacha hapo kwa hiyo mechi. Atasema aliwacha kwa hiyo mechi.alipatiana kila kitu na zaidi. Na alikuwa na saa zingine anaingiza mabao themanini bwana, themanini kwa mechi moja alikuwa ako na hiyo nja ya mabao. Na qlikuwa nampendelea hiyo sababu alikuwa anajitahidi sana apate hizo bao. Na alikuwa anazingangania na najua tena alikuja akapata. Nafikiri alikuwa na pete nne za kushinda hiyo ligi ya NBA. Sasa mimi ndo huwa namheshimu sana sababu ya hiyo mamba mentality. Nafikiri kwa hawa players wengine, hawa wachezaji wengine kama Jordan na Lebron. Sifikiri wako na hiyo mentality ama hiyo mafikra vile nani alikuwa akiwa na hiyo mamba mentality. Hiyo ilikuweko ni yeye pekee yake nafikiri hakuna mtu mwingine sahizi nimeona amejitokezea ako na hizo mawazo ama utendakazi wake.

Ndiyo nimefikiria kuanzisha biashara lakini najuanga sitakangi nifanye biashara ile kila mtu anafanya. Natakanga ni kue kuna ubunifu fulani na ikue tafauti kivyake. Sasa hiyo saa zigine kuna watu huwa wanakuangaa wameshapata ile kitu wanataka kufanya. Na saa zingine kuna wale tena tu kazi yao ni kukopi wenzao ana jaribu tu ile mwenzake amefanya na akifikiria atapata zaidi. Hasa ndio mimi natakanga ni kuange na kitu yangu tofauti na ile wakati wao watu wingine watakuja kujua nimefanya kitu tafauti na waanze kunikopi ama waanze kujaribu kujua ile kitu mmii nafanya. Nishaa tengeneza pesa zangu na nimesha anzisha kitu ingine tena unaona hivyo ndio mimi natakanga kwa kini kwa sasa sina wazo la biashara lakini tayari najua nimesha tengeneza wavuti yangu iko chini mahali nataka tu nipate kitu moja tu naezafanya kwa AI na baada ya hiyo sasa ndio nijiendeleze kabisa sasa. Lakini bado sijapata hiyo fikra. Na hiyo ndio fikra natafuta. Nikipata hiyo tayari sasa nitaanza kufanya kazi kwa hiyo upande sasa.

Neweza sema rangi nyekundu inakuwanga mzuri sana kwangu sababu ukiiona kwa mtu huwa inajitokeza sana. Sababu ukiona gari nyekundu pia inajitokeza. Ukiona tuseme superhero au actioni unakutanga anajitokeza sana. Ukionanga mrembo amevaa nyekundu inajitokeza. Ukiona maua nyekundu kama waridi inajitokeza sana. Sasa napendanga nyekundu sababu inajitokeza, inajio, huwa inajitokeza na huwa iananga wasiwasi.

Wakati kuna jua kali, labda watu hupenda kuogelea, ijapokuwa sijui kuogelea. Lakini mimi natafutanga tu kasoda kabaridi, halafu labda nihakikishe tu hewa inaingia kwa nyumba, unajua ventilation important, hata kama kuna feni, uweke air conditioning kidogo. Na lakini sanasana ukuwe tu na kitu baridi ile at least mwili iende chini kidogo. Sababu unajua hiyo joto inakuwanga kwa jua. Saa zile kuna jua kali haikuwangi mchezo. Na sasa unajua unapoteza maji kwa mwili. Sasa ukunywe maji ama ukunywe wa soda baridi. Alafu itulie, hata ukawa unaeza itafuta unatafuta ice cream. Kitu tu ita kupatia ile ubaridi hivo tu.